Kwa kawaida, napenda siku za mvua kwa sababu hunipa utulivu fulani. Mara nyingi ninabaki ndani nikisoma au kutazama filamu na sauti ya matone ya mvua hunifanya nijisikie huru na kutulia. Na kumbuka siku moja ya mvua ambayo nilitumia nyumbani nikipumzika na ilinipa nafasi ya kupanga upya mambo yangu. Kwa kweli, mvua huleta amani kichwani mwangu.

Kwa upande wa kazi, ninaushugulikia muda wangu kwa kupanga majukumu kulingana na umuhimu wake. Mara tuu nifikapo kazini, huorodhesha kazi za siku na kuanza na zile za haraka au zinazo itaji umakini zaidi. Pia hujaribu kuepuka usumbufu ili nihakikishe kila jambo linakamilika kwa wakati. Mtazamo huu unisaidia kuwa na ufanisi na kuthibiti ratiba yangu vizuri.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai kwa sababu hunipa joto na utulivu. Mara nyingi nainywa asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu na nilizoea chai tangu nikiwa mdogo kwa sababu ya familia yetu. Walikuwa wanaiandaa kila siku. Baada ya kunywa najisikia mchangamufu nikiwa na nguvu na tayari kwa majukumu ya siku.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Kila picha ninao pigia huleta hadithi au hisia fulani, iwe ni wakati wa matembezi na marafiki au mandhari mazuri. Kupiga picha kunanifanya nitambue uzuri wa vitu vidogo vinavyonizunguka. Ni njia yangu ya kuhifadhi muda na kurudia furaha hizo baadae.

Mara nyingi asubuhi nakula kifungua kinywa rahisi lakini chenye kunipa nguvu. Huwa napendelea chai pamoja na mkate au mayai kwa sababu inanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini. Kifungua kinywa ni muhimu kwangu na nikikosa nahisi kama siku haijaanza vizuri. Hivyo napenda kuhakikisha nakula kabla ya kuanza shughuli zangu.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Japan kwa sababu hunivutia kwa utamaduni wake na mandhari yake mazuri. Nimesikia kuhusu teknolojia yao ya hali ya juu na usafi wa miji yao. Ningependa kuona cherry blossoms na kutembelea maeneo ya kihistoria kama Kyoto. Nikifikiria safari hiyo na jisikia msisimuko na hamu ya kugundua dunia kwa mtazamo mpya.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu hunipa hisia za furaha na utulivu. Rangi na harufu zao hunifanya nijisikie vizuri na kunipa hamu ya kuwa karibu na asili. Mara nyingi napenda kuyatazama au kuyapiga picha hasa wakati wa msimu wa maua. Maua huniburudisha na kunikumbusha uzuri wa mambo madogo madogo katika maisha.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni ni hisabati. Ninapenda kwa sababu hunifundisha jinsi ya kutatua matatizo kwa akili na mpangilio. Nakumbuka somo lililo kuwa la kufurahisha nilipo kuwa tukijifunza kuhusu hesabu changamano na michoro. Mwalimu wangu alikuwa na njia nzuri ya kufundisha na hiyo ilinifanya nipende somo zaidi. Nikijifunza hisabati najiskia changamoto na furaha wakati nikitafuta suluhisho.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini na kwa moyo wazi. Hii ni njia nzuri ya kujifunza na kuboresha kazi zangu. Ninapo pokea maoni chanya, hunipa motisha na maoni yenye mapendekezo hunitia akili ya kutafuta njia bora zaidi. Pia huwauliza maswali ili kuelewa vyema mawazo yao. Kwa hivyo, maoni ya wengine hunisaidia kukua na kufanya mambo vizuri zaidi.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuandaa ratiba ya kila siku kulingana na umuhimu wa kazi. Huwa nafafanua majukumu ya dharura kwanza kisha yale madogo. Pia ninaweka muda wa mapumziko na kushughulikia kazi za dharura. Kupanga kwa namna hii kunanisaidia kuwa na ufanisi, kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linaisha kwa wakati.

Napenda kutembea kwenye bustani au maeneo yenye asili safi. Hapo napata nafasi ya kupumuzika, kuangalia mandhari na kufurahia upepo na sauti za ndege. Kutembea kuna nifanya nijisikie huru na kunionyesha uzuri wa dunia. Pia hupunguza mawazo na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Ni wakati mzuri wa kutafakari na kujiunga na asili.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano mzima kwa sababu ni mzuri kiafya na hunipa nguvu. Mara nyingi huumwa asubuhi na chai au kahawa na kunanisaidia kuanza siku nikiwa na nishati. Nilianza kuupenda kwa sababu familia yangu ilitumia mara zote nyumbani. Baada ya kula najisikia furaha na tayari kwa shughuli zangu za kila siku.

Ninapo shughulikia kazi za dharura, huwa napanga kwanza ni ipi ya muhimu zaidi na inahitaji kushugulikiwa haraka. Huwa naangalia rasilimali zinazohitajika na kisha kuanza mara moja bila kuchelewa. Pia hujaribu kuwa mtulivu ili kufanya maamuzi sahihi. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kumaliza kazi haraka na kuhakikisha kila jambo linaendelea vizuri bila kuchanganyikiwa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli za pamoja kama kucheza, kuzungumza au kusherehekea matukio maalumu. Mara nyingine tunatembea pamoja au kutazama filamu nyumbani. Shughuli hizi hunisaidia kuimarisha uhusiano wetu na kunipa furaha kubwa. Kila tukifanya pamoja najisikia mshikamano na upendo wa familia.

Ujuzi ninaotaka kujifunza ni kupiga picha kwa kitaaluma. Ni muhimu kwangu kwa sababu kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kuonyesha ubunifu wangu. Nilijaribu hapo awali kwa kupiga picha za kawaida lakini nataka kujifunza mbinu za hali ya juu. Nitapiga picha kwa mafunzo mtandaoni na mazoezi ya vitendo. Nikifikiria kujifunza sasa najisikia ni wakati mzuri kuanza kwa kuwa tayari na hamu ya kufanikisha.

Mara nyingi hufua nguo mara mbili kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo zilizo kusanywa. Hii inanisaidia kuweka nguo safi na nadhifu kila wakati. Napanga siku maalumu za kufua ili kuepuka msongamano na kuhakikisha kazi ya nyumbani inakamilika kwa urahisi. Baada ya kufua na kukausha nguo, najisikia kuridhika na utulivu wa nyumba.

Ninaposhughulikia makosa kazini, kwanza huwa naangalia kilicho sababisha kosa hilo ili kuelewa tatizo. Kisha hujaribu kulirekebisha haraka iwezekanavyo na kujifunza kutoka kwa kosa hilo. Pia huwa tayari kushauriana na wenzangu au wakubwa ili kupata suluhisho bora. Kwa njia hii, si tu nalirekebisha kosa bali pia hupunguza uwezekano wa kutokea tena.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ni wakati niliposherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu. Wazazi na ndugu zangu walikuwepo na tulicheza michezo na kula pipi pamoja. Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalumu ni upendo na furaha tulioshirikiana pamoja. Nikikumbuka wakati huo najisikia furaha na kutia moyo na hunirudisha kwenye utoto wangu wa furaha.

Ninaenda mahali paibada mara nyingi hasa kila jumapili. Hii inanisaidia kuimarisha imani yangu na kuungana na jamii yangu. Napenda kusali pa moja na kushirikiana katika shughuri za kiroho. Kutembelea mahali paibada kuna nipa amani ya moyo na kuna nifanya nijisikia tayari kukabiliana na changamoto za kila siku.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifurahia kuona picha, michoro na kazi mbalimbali za wasanii. Nilipokuwa pale, nilijifunza mbinu tofauti za uchoraji na ubunifu. Nilikuwa na familia na marafiki wangu na kushirikiana nao kulifanya kuwa maalum zaidi. Nikikumbuka siku hiyo najisikia msisimuko na hamu ya kuona sanaa zaidi.

Ninapo shambulia mabadiliko kazini kwanza ujaribu kuelewa sababu na faida yake. Baada ya hapo, ujiandae kisaikolojia na kuchukua hatu wa taratibu ili kuzoea mabadiliko. Pia huwa na mawasiliano mazuri na wenzangu ili kuwakikisha kila mtu anafanya kazi kwa ushirikiano. Kwanjia hii, mabadiliko ubadilika kuwa furusa ya kujifunza na kuboresha ufanisi kazini.

Uweza ninayotaka kuwa nao ni kuzungumza lugha nyingi. Hii itanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti na kuelewa tamaduni zao. Nilijaribu kujifunza baadhi ya maneno hapo awali, lakini nataka kuweza kuzungumza kwa ufasaha. Nitajifunza kupitia masomo mtandaoni, vitabu na mazoezi ya kila siku. Nikipata uwezo huu, najisikia furaha na tayari kugundua dunia kwa mtazamo mpya.

Majira ninayopenda zaidi nikiangazi kwa sababu huleta joto na mwanga mwingi. Nakumbuka wakati wa mapumziko ya shule tulipo kuwa tukicheza nje na kuongelea na hiyo ili nifanya nipende majira haya. Napenda kufanya shuguli za nje kama michezo na matembezi. Hali ya hewa ya joto na mwanga wajua hunifanya nijisikie furaha na nguvu kila siku.

Ninapendelea viatu vinavyokuwa vya starehe na vinavyofaa kwa shughuli mbalimbali. Mara nyingi napendelea viatu vya michezo au visivyo rasmi kwa sababu hunipa uhuru wa kutembea kwa muda mrefu bila maumivu. Pia napenda viatu vyenye rangi nzuri vinavyofaa na mavazi yangu. Nikivaa viatu vinavyonifaa najisikia huru na kujiamini zaidi.

Nikitazama nje ya dirisha, naona miti, majengo na barabara zinazo nizunguka. Mara nyingi napenda kutazama asubui, ninapo kunywa chai na kuanza siku yangu. Ninapo shuhudia msimu, rangi za majani hubadilika na kuleta uzuri wa kipekee. Kutazama nje kunanipa amani na kunifanya nijisikie tulivu, huku nikifurahia mandhari yanayo badilika kila siku.

Kinacho nifanya nifurahi sana nikuwa na familia na marafiki wangu karibu. Napenda wakati tunapo shirikiana, kucheka na kusherehekea pamoja matukio madogo madogo. Pia kunanisaidia kufanikisha malengo yangu na kuona matokeo ya kazi zangu. Furaha hii inanitia motisha na kunifanya nijisikie shukurani kwa kila jambo nzuri katika maisha yangu.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unao nichangamsha na kunisaidia kuwa na afya nzuri. Napenda kucheza na marafiki na mara nyingine kushiriki mashindano madogo. Mchezo huu unifundisha ushirikiano na kushirikiana na wengine. Nikicheza najisikia furaha na msisimuko na huwa tayari kukabiliana na changamoto za kila siku.